Nakunywa kahawa na mimi huandaa sana kahawa wakati wa asubuhi ama jioni ninayopenda napenda kuikunywa nyumbani kabla nitoke kuenda kazini. Na pia kahawa naipenda kunywa kwa kuweka maziwa na kwa kuweka sukari hivyo ndo mimi hukunywa kahawa yangu ama ninapokuwa na tamaa ya kunywa kahawa.

Kinachofanya nifurahi sana ni ninapokuwa na pesa ama nindapopata mshahara sama nindapopata usaidizi kutoka kwa wengine na pia nindafura nindapopata kufanya vitu zangu kwa ufasa bila shida yoyote napata furaha sana na pia miupata furaha kama vitu vyangu vyote vinaendelea saa visa wa saa.

Chumba nachokipenda sana sana kwangu ni chumbani kwa kuwa chumbani ndo paali pa kulala na chumbani pia kuna utulivu akuna momengi na pia chumbani ni pahala unapukua na tatizo hama unapukua na shida yote ni bora kuka chumbani na kufikiria maisha yako ama kuwaza unayotoka kufanya.

Mnyama ninayetaka kufuga ama ninayependa kufuga ni mnyama wa paka. Paka ningependelea kufunga kwa sababu paka ni mnyama safi. Mnyama hana mambo mengi kumanisha mnyama hachafui nyumba. Ama kuchafua kila pali na kinyesi chaki. Nyingependelea sana kufuga paka. Lafu pia paka ni mnyama unashiria ama unaonyesha usafi kwa jumla ya nyumba.

Ninapenda harufu haswa harafu, harufu ya vitu viwili ya kwanza, harufu ya chakula kitamu, kinachopikwa. Na ya pili harufu ya marashi, marashi mazuri. Ninayapenda sana sana, nikisikia ama nikinusa harufu ya vyakula napendeza sana na pia harufu ya marashi yanapendeza.

Udhaifu wangu kazini mimi hushugukulikia sana udhaifu wangu kazini kwa kufanya kitu kipya. Kama nikuwa nafanya kuandika nafanya kitu kipya, kitu kingine, ndio nisiwe mdhaifu. Na pia ninaposhikwa na udhaifu mimi hutembea ama kuwacha kazi naifanya kwa muda ama kufanya baadaye.

Ninaishi kwa nyumba ya matufali nyumba ya matufali na pia nili kwa mazingira ya huku mazingira ya huku ni mpasafi haina haina uchafu kwa kuwa wanaoishi huku wanazingatia usafi na pia nilihamia huku miezi miaka miwili liopita na tanguniishi huku sija kuwa natatizo lolote ile ila labda usiku kuna shida ya wezi kuibia watu wanaotoka kazini kuchelewa.

Wakati wa mapumziko mimi husoma vitabu ama kuingia mtandaoni kwangalia nayojiri ama yanayotokea kwangalia nini nayofanyika mani gani ile yanachedelea nchini kenya na pia wakati mwingine wakati wa mapumziko mchana mimi ulala kidogo ndio afadhali nisiwe na uchovu wa siku.

Napenda kufanya kazi nyumbani kwa kuwa inanipea fursa ya kufanya vitu vingine kama kazi haziko hama haziko vingi. Napia napofanya kazi nyumbani naeza fanya biashara zingine wakati kazini ama ka sitatumiwa kazi za kufanya lakini kufanya kazi nyumbani inafanya mtu anakuwa mzembe.

Nina malengo mengi ya kwanza ni kwa kuongezwa mshahara ya pili. Kwa kungeza ujuzi ninapofanya kazi ya tatu ninafanya kazi ili niwe na ujuzi, niongeze ujuzi kazini. Na pia ni ujue marafiki na nijue watu. Na hayo ndio malengo yangu sana sana kazini. Kwa kuwa unapofanya kazi, lazima uwe na kitu ingine unayotegemea ama kitu ingine unataka ifanyike.

Siku yangu ya kuzaliwa, mimi usherekea. Siku yangu ya kuzaliwa kwanza kwa kupika fyakula ni napo vipenda na hivo. Kwa kuweka mziki, kujiburutisha. Na pia, na sherekea siku yaku zaliwa kwa kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha mwaka ingine. Na pia, siku yangu ya kuzaliwa nafanya, kuwa mzuri ama kusaidia watu. Wasio sjiweza.

Mazingira ya kazi nayo penda ni mazingira ya mawasiliano mazuri kazini. Na mazingira ya watu hufanya kazi kwa pamoja. Watu wa sifanye kwa kuwa tuna vyojua. Umoja ni nguvu, utengano ni uthaifu. Na pia napenda mazingira ya ambapo kunaheishima. Watu wana heshimiana, wafanyi kazi wana heshimiana.

Ninapoanza kazi, mimi kwanza huandika yale yote na yota kakuyafanya, ninapukua kazi ini. Na pia naeka nilengo gani, ama nini nataka kufanya kabla siku iishe, ama kabla siku ya kazi iishe. Nikishaeka hivo nazia ndika chini na nazifanya moja kwa moja, adi siku iishe.

Mafanikyo yangu naepata kazini ni kwa kufikisha malengo yangu kazini na pili kuongeza ujuzi ya kufanya vitu kufanya ujuzi wa kufanya vitu kufasa kazini na pia kujua vitu vipia na kukubali kujua vitu vipia.

Mfanyi biyashara bora na hii mjua ni pita munga kwa kuwa alianza biyashara ya Ikwiti, Ikwiti Bank, ikakua kwanza ikuwa ndogo, adi ikawa marufu nchini Kenya na pia Afrika mzima, ama ista Afrika mzima. Na pia alichofanya ni alianza alianzisha biyashara ndogo ikakua kubwa na pia ningetaka kuwa kama kwa kuwa kwa kwa anajua kuongea wateja na pia ku.

Zoea niliyojenga nikusherehekea yale madogo ninayopata ninapata kazi, nimefanya kazi vizuri na kusherekea hayo. Kwa kuwa usiposherehekea yale madogo, hata ukifanya makubwa, hautaridhika. Kabisa, halafu pia, nimewekea mazoea kumwomba mwenyezi Mungu, ninapokuwa na tatizo, ninapokuwa na shida yeyote duniani, ninapokuwa na nini, kazini hakwendi vizuri, nimekuwa mazoea ya kumwombea mwenyezi Mungu, ninapukuwa na tatizo lolote ile.

Nafanya kazi natimia mbali kwa kuongea nawao kuwasiliana na wao mtandaoni kwa kutumia zoom hivyo tukiwa na mawasiliano ALafu pia hiyo kuboresha hiyo kuongena wao kila wakati ili isikuwe na shida kazini ama kusikuwe na mabadiliko kila mtu amefanya kazi kwa ufasaha.

Nasherekea mafanikio ya timu kwa kuongera ama kufanya kuambia mtu amefanya vizuri hivyo kumuelezea kumuongezea cheo ndo hivyo. Kumwambia amefanya vizuri kumwambia anafaa afundishe wenzake anafaa aambia wenzake pia wafanye anavofanya ndo hivyo. Tunasherekea mafanikio ya timu pia kwa kujizulisha ama kujuanavi nini tunafaa kuongeza ama nini tunafaa kupunguza kazini.

Sipendi kunyoa ama kuvaa ndevu, napenda tu kuikata iwe ndogo, isiwe mingi sana, napia, isiwe kidogo sana, sipendi kunyoa ama spendi kuvaa, kwa kuwa ndevu, ndevu ukiuvaa sana, unafanya unakaa mzee, kama kuka, ni kama ujielewi, unakaa mwenda wazimu, so, emi uvu.

Napenda kuwasiliana watu kwa unyenyekevu, kwa upole na kwa heshima. Kwa kuwa usipongea na watu vizuri, utaishi maisha mabaya na watu. Unafaa ongee na watu kwa heshima, kwa upole na kwa kuzingatia, wanavyo fikiria na kuzingatia yale yanayo wasumbua na yale wasio yapenda.

Naam ningependa kudikijana kwa kuwa unajua ujana ni moshi. Na ujana ndio ile unaezafanya vitu vyako vingi bila uchovu. Na ujana ndio ile unanguvu na unaakili sawa sawa hauna uzee uzee ukija maishani mwako kuna vitu vingi itakuwa imekupita. Na pia ujana inakuja na wakati wake na tamani sana ningependa sana kurudi kijana kijana.

Napeda kuandika kwa kompyuta kwa mkono pia lakini si si kila wakati. Napenda kuandika sana kwa kompyuta kwa kuwa kompyuta inakusaidia unapotaka kusosha pahali kama umekosea pahali kompyuta inakusaidia haraka kushinda mkono mikono lazima ujue unachokiandika na pia usikue na makosa mengi na pia ni ngumu kukoseshwa na unapokua unatumia kompyuta ni raisi na pia unaeza fanya vitu kwa haraka sana.

Naamu, napenda sana kuenda pwani kwa kuwa pwani ina chakula nzuri, chakula kitamu, vya kula vitamu, vya kula mipiko vya nazi na pia pwani, hiyo bahari, bahari nasaida utulivu, napochoka, unaenda bahari, kupiga mbizi. Na pia pwani, watu wa pwani wale wanamapenzi, wanapenda watu, na pia wanajua kuongea na watu kwa siliana na watu vizuri, wana heshima. Pwani kuna heshima, ndio maana mimi sana napenda, kuenda pwani. Pwani inambo mengi, na pia pwani ni pazuri, unapotaka kuenda kujibrudisha. Pwani ni pahala pa kuenda.

Jukumu naipenda sana ni kiwa mkubwa wa wanaotumia komputa. Iyo kuwaelezia wanavufanya wanavufaa kutumia komputa. Kwaelezia kama kwa nashida komputa mimi nunahitua hiyo. Jukumu sana sana mimi naipenda sana. Kwa mkubwa hma kwa mtu wa ku kuelezia watu kuhusu komputa na vitu vya kutumia komputa. Iyo jukumu sana nisaidia kwa kuwa ninapata hile kusaidia na ujuzi wangu. Napia kufundisha watu wajue mengi na zaidi kuhusu komputa.

Tukio muhimu kwangu sana sana ni tukio kupata kazi yangu ya kwanza na kufanya kupata mshahara yangu ya kwanza baada ya kutafuta kazi kwa muda sana. Kwangu hiyo ni tukio kubwa sana maishani. Hata kama niko napita na changamoto nimepata kazi na hivo kwangu ni tukio kubwa. Na pia tukio kubwa pia ni ile nilikuwa mgonjwa nikapona hivo. Ilinisaida sana nikajua kumbe Mungu mwenyezi Mungu pia yeye kumbe hupenda watu wake.

Napenda sana majira ya masika kwa kuwa wakati huo huwa ni poa kwa kupanda kama unataka kupanda mahindi unataka kupanda nini napenda sana majira ya masika. Napia kitu napenda ni pende majira haya ni kwamba hakuna ukosefu wa chakula watu wengi wamepanda chakula huwa iko kwa wingi lakini ukiangalia majira mengine kama kiangazi huwa kuna shida maji shida ya nini so mimi hupenda sana majira ya masika.

Kujianda kwa mkutano mimi huandika chini yale yote nitatarajia watafongelea ama watasema huku mkutanoni na pia nafanya utafiti nijue ni yale ipi nachotarajia kufanya ama kuwa nae hapo mkutanoni na pia kuuliza hapa na pale mkutanoni nisa ngapi na pia nani yule itajika kuongea sana mkutanoni.

Napenda kwenda cinema mara mingi sana kwa kuwa cinema inasaidia hiyo kutoa shida ya kutoa mafikra. Napahali pia kujiburudisha na pia kukisukunapukuwa na kipindi kinachotokea kipya. Napenda sana kwenda kuiona sinema. Kwa kuwa sinema pia inasaida kuvuta watu pamoja watu wanafanya kukutana pamoja na ku na kitu kimoja hiyo inasaida sana watu wanapokuwa na amani.

Napanga kazi yangu kwa kuandika vitu chini, vitu ninavyo vitarajia, vitu ninavyo taka kufanya hiyo siku ama kufanya hiyo kazi, nataka kwamfano, nataka kuandika kitabu, naandika kitabu ni nakuhusu nini, kitabu itaongelea nini, kitabu ni yanani, hivo hivo. Lazima nijipange vizuri ndio nisikue nimesahau kitu ama nimeandika kitu sifai ama nimefanya kitu sifai na pia kuweka malengo nitafanya nini kazini ama nitafanya nini hiyo siku ikiisha nitakua nimefanya nini kabla siku iishe. Hivo ina nisaidia sana kujua ni wapi nilikosea wapi sijafanya ili keshoyake ama siku ingine niwe naji.

La hasha, sipendi kuvaa vipuli kwamba kwa kuwa mimi kama mwanaume kwangu ni si si vizuri sana kuvaa mavipuli kwa mwanaume kwa kuwa vipuli ni vyombo ama ni vya vya ku vya wasichana wanavyotaka kujipamba mapambo ya wasichana. Kwangu ni kwangu vipuli ni mapambo ya wasichana si kwa vijana. Kwa vijana unafaa uvae vitu vingine kama kofia, ndio hivyo. Kwangu vipuli sipendi kuvivaa kabisa.

Malengo ya kila mwezi kazini, mimi huziandika chini na naziandika moja kwa moja ili nisisahau mwezi ikiisha. Na pia, mimi hufanya moja ili nifanya moja nikiwa na matokeo. Moja nikiwa na matokeo, nisipoona matokeo naenda kwa ingine. Kama moja ni ngumu, naenda kwa ingine ili nisiharibu wakati. Ama nisifanye kitu yenye hainisaidii ama haileti mambo mengi ama haisaidii sana kwa kampuni ama kwa kazi.

Programu za simu ninazotumia sana ni WhatsApp, Instagram au wakati mwingine Twitter. Hivyo, ninazitumia sana kwa mawasiliano na watu, na pia kujua yanayojiri, kuangalia habari na kujua nini kinafanyika na nini kinatendeka nchini Kenya na mjini kwetu. Naangalia sana hivyo vitu vitatu. WhatsApp kwa kuwasiliana na watu na marafiki zangu, Instagram kwa kuangalia yanayojiri mtandaoni, hivyo hivyo ndivyo ninavyotumia sana kwenye simu.

Ninapoamka kitu ya kwanza nafanya kwanza ni kuomba dua kwa Mwenyezi Mungu kwa kumshukuru kwa kunisidia ama kunilinda usiku mzima alafu kitu ya pili najitayarisha kwanza napiga mswaki. Nikishapiga mswaki ni hivyo na natayarisha kiamsha kinywa. Alafu pia ningependa nakumbuka naamka saa mbili saa zingine saa tatu inategemea ni saa ngapi nimelala na pia kama ningeenda kazi mingi siku hiyo.

Ujuzi inahitajika kuimarisha ni ujuzi ujuzi wa mawasiliano wafaa hujue kuwasiliana watu vizuri iwe rafiki yangu, iwe mzazi, iwe mtu kazini na jifune, nataka nijue sana, kuimarisha sana kuwasiliana na watu na pia teknolojia nafaa ni imarishe sana teknolojia yangu navyojua navo pokea teknolojia, navyoitumia na pia ni na vyosaidia wengine kuitumia nafaa sana ni imarishe hayo, mawili sana sana.

Napenda sana kuwa mahali pa utulivu na pia mahali pa watu kufundishwa ama watu kujua vitu vipya. Kwa kuwa sipendi sana mahali pa kelele. Napenda sana mahali pa utulivu kwa kuwa inanifanya nafikiria vizuri. Nafikiria nafanya mambo zangu kwa urahisi. Na pia inanisaidia sana ninapotaka kupitia ama nataka kufanya nataka kufikiria kitu nataka kubunifu kitu. Napenda sana mazingira ya utulivu.

Wazo nzuri na usiku ya leo ni wazo la kuimarisha ama kuongeza vitu vingi kwanza na faa nongezee maarifa, nongezee vitu navojua kwa siku ya leo. Na pia wazo yangu ya leo ni kuwa ntaka niongee na kila mtu kwa vizuri, kwa shima na kwa unyenyekevu. Kwa kuwa kila mtu anapitia maisha magumu, lazima uonyeshe mapenzi, mtu asiione ni kama hakuna uzuri hapa duniani.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kusikizana kwa utulivu na kwa unyenyekevu kwa kuwa usipo sikiza mtu hautajua ni wapi amekosea ama ni wapi hajakosea na pia kwa kuongea na watu kwa heshima. Lazima uongee na watu kwa kuwa heshima usipo heshima heshimu mtu usitarajie we pia ueshimiwe. Lazima uwe na heshima ukue ukiongea watu kwa tika mawasiliano.

Nasomea abaari sana mtandaoni. Nasumea abari sana Twitter huko Twitter huko nasumea sana abari mtandao kwa kuwa kuna watu wengi wanaupata abari na pia walafu wana posti huko. Napenda sana kusikiza abari Twitter. Asa zingine pia Instagramu. Kuna abari ukiangalia filamu Yo aslizo Instagramu. Raisi sana kuelewa kukina hile abari ya aswa hile abari ya televisheni.

Napenda sana kwa kupaka rangi kwa kuwa kuchora inataka ujuzi na pia inataka lazima uwe na talanta hiyo. Kwangu napenda sana kupaka rangi kupaka rangi ni rahisi si lazima uwe na ujuzi sana. Na pia si lazima uwe na talanta kupaka rangi. Kupaka rangi pia ile baada ya mtu kuchora napenda kumalizia kwa kuwa kuanza vitu kwangu huwa ni shida. Napenda sana kumalizia ndio afadhali niwe nimesaidia pahali.

Mimi utumia sana zana za kujifunza na utafiti kama youtube hivyo kujifunza ujuzi mpya. Kwa nima nita kujua kitu kama nimesau kitu nitaka nielezewe kitu. Mimi utumia sana zana ya utafiti na pia. Mimi utumia sana zana ya ubunifu kama canva ama photoshop hivyo. Nitafutaka kuchora kitu kuchora kitu ama kutangaza kitu ama kutengeneza kitu ama kutangaza posta kitu kama hizo. Mimi utumia sana hizo mbili sana kwa siku.

Mandhari nzuri nimewahi kuona ni mandhari ya pale, MasaiMara Park nilipoenda kuangalia wanyama, hivo kuangalia maumbile, kuangalia mimea hivo, ni mandhari mazuri kwangu, nimewahi kuyaona. Na pia mandhari ya, baharini huko, huko pwani, baharini nimeangalia. Hayo ni mandhari mawili nimewahi kuona na nikayapendelea na ni mazuri.

Napenda sana kinywaji cha kahawa kwa kuwa inasaidia na kufanya kazi zangu za usiku na pia inasaidia sana kwangu kwa kuwa na utulivu ninapokuwa na shida mingi. Na inanisaidia kwa utulivu, na ladha yake ni ya kipekee. Ni kahawa yenye ladha yake ya kipekee na pia inanisaidia sana ninaposhikwa na uchovu, hasa ninapofanya kazi nyingi. Ninapokuwa na vitu vingi vya kufanya wakati wa kupumzika, inanisaidia sana nisiwe na uchovu au nisilale wakati huo.

Naanda sana na ripoti ya kazi napoanza na kichwa cha ripoti ndo hivo naanza na kichwa chake ndo nianze na taarifa za kimsingi hivo vitu vya maana hivo vitu vya hivo kama idara hivo muda wa ripoti hivo na pia alafu naenda kwa muhtasari ndo hivo ili ujue ni nini kile kilichoongelelewa sana hapo tulipokuwa na tuko na hapo kazini alafu pia naeleza namaliza kazi naeleza kazi inaendelea vipi kazi iko vipi hapo maelezo mafanikio pia na matokeo pia lazima changamoto inayokumba kazi na ama inayokumba kampuni ndo hivo pia lazima niongeze alafu pia na mapendekezo ni yale yapi ni yapi watu wanataka iongezwe ama itolewe kazini alafu hitimisho namalizia ripoti yangu ni yale kazi katika kipindi hiki imekuwa yenye mafanikio na changamoto vivo hivo na lazima nikuwe na hitimisho ya kazi ama ya ripoti kazini.

Kwangu mchezaji bora kwa mpira wa kikapu ni tunapoangalia sana kuna Lebron James Lebron James ndiyo hivo ana nguvu wa uwezo wa kibinafsi. Hivyo akitaka kucheza mpira wa kikapu ni mrefu, ana misuli, yenye nguvu. Na pia ana akili ya kiongozi, anaju kuongoza wachezaji wenzake halafu pia ni mvumilivu, ana uvumilivu na mzizi. Na pia ana mchango kwa jamii. Anasaidia na watu masikini, na pia anasaidia watu hapa na hapa. Anasaidia pia wachezaji wenzake. Na pia ana upekee wake. Anapocheza kwa upande wa mchezo Lebron ana ubunifu wa ajabu. Ni mbunifu huwezi jua ni kama sungura. Huwezi jua ni nini kipi kile. Anachofanya atafanya badaye ama atafanya saizo. Ni mbunifu sana.

Jambo muhimu inafundishwa sana na mzazi kwa kuwa mzazi anafundisha maadili, anafundisha adabu na pia anafundisha udhabiti na pia kwa mfano mzazi anaweza kukuonyesha umuhimu wabidii, heshima, au kusaidia wengine na pia mzazi anakukosoa anakuambia hapa umekosea hapa umefanya vizuri. Mzazi ndio huwa ananifundisha ama anakuonyesha mambo ama jambo muhimu.

Kwa kawaida mimi hulala masa sita ama saba. Kwa kuwa saa zingine mimi hulala masa miwili, masaa mawili, matatu, manne. Napokuwa na kazi mingi sana lakini kwa kawaida mimi hulala masaa sita ama masaa saba. Hili hivo kusaidia mwili kwa kuwa usipolala vizuri utakuwa na uchovu na pia hautakuwa na fikira vizuri hautafikira vitu vizuri.

Natumia sana sana natumia kwa chombo cha usafiri sana mihutumia sana daladala ama basi. Ile kwa kuwa napokuenda si mbali na pia haitaki nahitaji ndege ama meli ama tchichote kile na chotaka kuenda mbali. Mihutumia sana daladala ama pikipiki. Ndio hivo kwa kuwa kwangu na pinyenda kazi nenda pahali hapo na pale simbali. Kwa na tumia daladala ama pikipiki.

Punguza matumizi ya plastiki, mimi huzoea kununua vitu visivyo tumia plastiki kwa kuweka vitu. Hivyo kama kununua soda, hile soda ya chupa, hile soda ya glasi. Na pia napo ili nisitumie plastiki sana nikikunywa chai natumia ile chai ya mchanga ile ile kikombe ya mchanga, si kikikombe ya plastiki. Na pia vitu vya vitu kama vya kubebea nguo, vitu hivo mkoba hivo ya kubeba vitu. Natumia sana yasiotumia plastiki.

Napenda sana hesabu, hisabati inasaida sana kwa kufikiria kwa kuwa hisabati, kila kitu ni hesabu, kila kitu nafanya hapa duniani ni hesabu. Unapotembea ni hesabu, unapukula ni hesabu, unapufanya nini ni hesabu. Kila kitu inataka hesabu kwangu na penda sana hesabu na kwangu ni pukua chuo kikuu nilipokua nasomo. Hesabu ndio ilikuwa somo la maana kwangu sana kwa kweli kwa raisi kwangu na kwela kwangu ilikuwa raisi kwa hesabu.

Kwangu sera muhimu sana kwa kampuni ni sera ya maadili na tabia kazini kwa kuwa usipuokuwa na maadili ama tabia nzuri hautaheshimu wenzako, hautafanya kazi kwa ufasaa, utafanya kazi kwa kuangalia wenzako, wanataka nini ama hawataki nini. Pia sera hii inalenga kuhakikisha kwamba kila mfanyikazi, anafanya kazi kwa heshima, uadilifu na uwajibikaji. Na hivyo, kuimarisha utendaji na kwa kampuni na mazingira ya kazi yenye heshima. Kwangu sana pana sera hii kwa kuwa bila hii hakutakuwa na heshima hakutakuwa na uadilifu hakutakuwa na uwajibikaji na pia hautakuwa na ushirikiano.

Naam, ninandege wakufungu, anandege wangu wakufuga sana nyumbani nimeka nyumbani ni kuku. Kuku wana nisaidia kwa mayai, wana nisaidia na manyiwa ndo hivo, wakilala hapo hivo, hivo mabaki hivo wana nisaida sana kuku. Nikipanda miti, nikipanda mimea. Na pia kuku walesainda nyama. Kuna pokuwa na sherehe, kuna pokuwa na wageni. Kuku walesenda nyama na pia niraisi kupika. Na pia itakima imo mengi. Na fuga sana, kuku sana sana kwangu. Nyumbani nimefuga sana kuku. Kwa kuwa walesenda wala faida mengi sana kwangu. Na faida sana mengi sana kwa wajami. Kwa mayai na mambo mengi vile.

La hasha, sipendi kukimbia kwa kuwa sina hiyo talanta ya kukimbia. Na pia kukimbia huwa nina shida ya kifua. Kwa kuwa nina shida ya kifua nikikimbia sana naweza anguka na nawezaumia. Na pia hivo, sipendi kukimbia kwa kuwa inahitaji nguvu mingi sana kukimbia. Na hivyo kukimbia kwa muda pia itanisumbua sana. Kiafya na pia kimwili.

Napenda sana mvua kwa mvua inasaida sana kwa mimea. Mimea anapukua ndo hivo mvua inasaida sana kwa mimea. Na pia mvua inasaida sana kwetu sisi kama maji. Hiyo kupata maji kama kuna shida maji na hivo. Mvua pia inasaidia kusikue na shida. Shida ya watu wanapoenda kazini jua inawaka kila wakati. Watu wana uchovu mvua inasaida sana kutokuwa na uchovu kazini. Ama unapokwenda wapi, shambani, kwengine pale unapoenda.

Sifuatilii sana timu yote ya mchezo lakini huwa napenda kuona Asenali wakicheza mpira ama tuseme pia Man city na Liverpool wakicheza mpira napenda sana kuwaona lakini siwafuati huwa nikipata muda ama nikipata watu wakitazama hao wakicheza mimi upenda kuwatazama kwa kuwa wanacheza mpira mzuri na mpira mpira wa wenye mpira wa ufasaha.

Najistawisha sana likizoni kwa kuenda vacation iyo kuenda pahali napumzika. Najiburudisha ndo hivo nasikiza muziki nakula vyakula vitamu ama vyakula vigeni hivo. Na pia wakati wa likizo naachana na mambo na kazi. Sana sana naachana mambo na kazi nisifanye kazi nikakuwa ni wakati wangu wa kupumzika. Na hivo pia natembea natembea nazurura natembea naenda hapa naenda baharini. Naenda huku kwangu tazama filamu. Kila pahali natembea tembea ili nisijiwaze ama nisifige sana kazi.

Na shugulikia muda wa mwisho kazi ni kwa kuweka kipa umbele kwa kuwa kabla ya kila kazi huwanafanya waroda ya kazi zote na napia naangaliani ipi nafakupewa kupea kipa umbele kwa sababu ya muda wa mwisho na pia kukawa kazi kwa vipande vipande ili nizikuwe na saukitu ama nafanya kitu nyesifai kufanya po kazi ni. Na pia kuwa kwa makini na ratiba. Hivo nafanya vitu kwa umakini. Na pia hivo pia kuepuka kuchelewa. Hivo kufanya vitu kwa raka ama kwa usahihi. Nisikue nafanya vitu. Lafuna sahuhu vitu ama nachelewa kufanya kitu kingine ama kitu chochote.

Napenda kuaa sana nguo za jinsi hivi nguo za jeans hizi za za kuva za wavijana vijana na penda sana kuwa nguo havina mandishi mandishi mengi ya maa vina mandishi kabisa kokuwa nguo vina mandishi mengi ya nifanya nikae mshamba ama nifanya nikae ni kama sijielewi sana sana miu penda kuvaa nguo hazina mandishi na pia jeans hizi nguo za jeans hizi za za samawati samawati ya naamu.

Kwangu ningependa kuwa na uwezo wa kufanya biashara kwa ufanisi, ili biashara zangu zisianguke ama zisiharibike. Na pia ningependa kuwa na uwezo wa kundika mashahiri au hadithi, zinazo fahamia na ama watu najua na mashahiri ama watu wanazielewa. Na pia uwezo wa kufikiri kimkakati na kutatua changamoto, ningependa kuwa na uwezo hayo matatu sana sana sahizi ningependa kuwa nazo ingenisaida sana katika mambo mengi na mambo ninayo taka kufanya.

Natazama video sana Instagramu, kwa kuwa Instagramu kwangu nge naipenda sana kwa kuwa video video si ya wakati au mda mwingi na pia nitaisi kuwaelewa sana sana hapo ukiangalia mtandao wa Instagramu. Mimi hutazama video vyangu vingi huko. Na pia. Natazama video vyangu, kwa kuangalia vipindi ndogo ndogo hivi vifupi uanatazama sana video vyangu hap.

Sipendi kutembea msituni, lakini kwa muda, mara moja kwa muda huwa natembea huko ili kufikiria hivo, kutoka na mawazo hivo hivo, lakini sipendi kutembea msituni. Kwa kwa msituni tunapojua, msituni kuna wanyama wanyamapori, ndo hivo kuna wanyama wabaya, ama nyoka hao, na msituni pia unezaibiwa, unezauliwa, sana sana natembia msituni ili kufikiria hama kuwa na wazo njema.

Kwangu ustadi muhimu kwangu ni uongozi na ushirikiano kwa timu kwa kuwa msipo msipo shirikiana mtatengana na mkitengana hamta elewana na msipo elewana kampuni ama kazi haitaendana visawa. Kwangu ni ushirikiano na uongozi wa timu.

Hali ya hewa ninayopenda ni ile ya upepo mwanana lakini si mkali sana. Kwa kuwa upepo mzuri hutoa hisia ya upepo safi na utulivu na kufanya mazingira kuwa ya kupendeza. Na pia napenda ile ya jua hafifu lakini lenye joto la wastani isikuwe ya jua mingi isikuwe inakausha watu ama kufanya watu wakue wagonjwa. Halafu pia hali ya hewa safi na yenye utulivu napenda sana hayo.

Na boresha micha kato ya kazi kwa kuandika hatua kwa kuatua ili nisikuwe na sahau kitu ama nisikuwe naandika kitu nisicho faa kuandika na pia kutumia teknolojia. Teknolojia wanaputumia teknolojia kuandika kitu sirahisi sana ufanya makosa kwa kuwa ufanya makosa. Teknolojia ina kusaidia ama kukosesha. Na pia kutenga majukumu. Majukumu kama ni hivi nafa nefanyi hivi na kutenga majukumu yangu. Haya nafaa nifanye haya na pia nafaa nisifanye haya.

Naam naifadhi vitu vya thamani kwanza nikitumia sanduku au la salama au safe. Ndo hivyo natumia sana kama nikitu ya kushika kama kitu naezonekana. Natumia sana sanduku au safe. Na pia nafanya nakala za hali za digitali. Hivyo nitapokua na kitu ya kuandika hivyo nilini sisa hau na zifadhi sana. Kwa kuandika kwa kuweka pahali ya palapazuri mtu asiziibe.

Na sada jami yangu kwa vitu sana na zameleziya na pia nasaidiya pia kifedha kama kuna mtana kuna shida kifedha na nasaidiya pahali. Na wasaidia sana pia kwanzisha miradi ya kijami. Hivo kama kuna kitu programu wama majisafi vitu kama hizo. Hewasafi hivo nasaidiya sana jami hapo. Na pia kutumia kutenda wa au teknolojia. Kwa kwa ni menailewa sana teknolojia au mtandao. Na maharifa sana jamii yangu. Ili wawo pia kwa siyo wanabaki nyuma. Wapu watu napuendelea kuenda mbele.

Kinachofanya nitulie ni kwa kusikiza muziki wa kitaratibu, muziki usio na kelele, muziki wa utulivu. Halafu pia, saa zingine napofanya mazoezi, mazoezi madogo, ama meditation ndio hivo, napata kutulia. Halafu pia, wakati nina popumzika huwa sitaki kusumbuliwa, ama kupata mtu yoyote kutoka nje, kunipigia simu. Pia wakati wakupumzika huwa na funga simu. Ili mtu asinipate hadi nipumzike hadi niamke. Baada ya kupumzika nahisi vizuri sana. Mwili umetulia, sina mafikira mengi, sina vitu vingi.

Napenda kupiga ngumzo na marifiki zangu kuongea na wawo, kupiga story na wawo ndo hivo. Kuongea kuhusu yale yaliyo jiri yaliyo ondokea hiyo siku. Kufanya vitu vingi pia kucheza boli, kucheza mpira ndo hivo. Na pia kuandika mashahiri ndo hivo kuelezeana kushumpusu maisha. Kusemezana na pia kulizana vipi wanavyoendelea.

Kukamiliza kazi kwa wakati mi huandika chini, kazi gani nitafanya ipi nitaanza na kazi ipi nikienda na kazi ipi kuandika chini kile nitachotaka kufanya. Na pia kuwa na msimamo lazima nifanye hii kwa muda huu na huu na huu. Ili nisiwe na mchanganyiko wowote ule. Na pia ili nifanye kazi kwa ufasaha ama kwa vizuri ama kukamilisha kazi. Lazima nieke mikakati ya kufanya hizo kazi. Ama bidiaya kufanya hiyo kazi nisikuwe naangalia kwingine ama nafanya kazi ingine.

Timu ya USA, Eagles, ndio timu ya Chuck Peckin nachokipenda ya rugby kutoka USA. Na pia wanajulikana kwa nguvu zao, wana nguvu, na pia wanakimbia sana kwa kasi, wanapocheza mchezo wa rugby. Na pia wanajulikana kwa kupeleka nchi yao, mbali, wanapowania, wanapowania, hivo vikombe vya dunia mzima kama rugby world cup, ndio hivyo. Na pia wanajulikana kuwa na heshima na kutokuwana vurugu sana wakicheza mpira yao ya rugby.

Naam natumia video kwa mawasiliano lakini si kila wakati wakati ninapotaka kuelezea kitu na mtu ninaelezea hako karibu na pia wakati ninapoongea na mpenzi wangu ama ninapoongea na wazazi wangu ili kuwaona kuwaona wanakaa vipi kuwaulize wanakaa vipi na pia ninapotaka kuongea na watu binafsi wale ninaootaka kuwaambia wakufundishe kitu ama kuelezea vipi na pia nataka kuashiria kwa ili waonyeshe naelezea vipi hivi ni kama hesabu vitu kama hizo natumia video Kwa Mawasiliano.

Nguvu zangu sana sana kazini ni kwa matumizi ya teknolojia kwa kuwa mi mbunifu na pia nimejua kuzitumia teknolojia kwa muda mrefu. Sasa kwangu nguvu yangu kazini ni matumizi ya teknolojia kwa kuwa huwa naitwa kusaidiana kama kuna shida ya teknolojia huwa naitwa kufundisha watu teknolojia ama kuwaambia watu yanayo mapya kuhusu teknolojia na pia huwa naitwa kufanya mambo kuhusu teknolojia. Kwangu hiyo ni nguvu yangu sana sana kazini na nguvu yangu sana sana kazini inanisaidia ili kuelezea watu kuhusu teknolojia.

Tunapenda kutumia muda na familia yangu kwa kupiga nao gumzo, kuongea na wawo, kuwaambia yanayo jiri na navyo endelea. Tunapiga gumzo, tunajuana. Ili tukiongea hivyo, tunaongeza upendo katika yetu tuna pia hila kupika pamoja, kufanya vitu pamoja, ndo hivyo kuongea pamoja.

Naam, napiga kura kwa kuwa nishafika umri wa kupiga kura nina umri kumi na nane kwa kuwa nchi yetu ukishafika umri kumi na kumi na nane unakubaliwa kupiga kura na pia kura yako haki yako sisi hupiga kura nikama unapigia mtu yule mtu hautaki, hivo ndio tumezoea kuambiwa. Na pia kura tunapiga kwa kuwa tunataka uongozi wema, hatutaki viongozi wabaya.

Napenda kucheza mpira wa kikapu kwa mchezo wa mpira wa kikapu kwangu na kwa kuwa ni mi ni mrefu na pia nina mwili na pia nina nguvu. Napenda sana kucheza mpira wa kikapu kwa ni mpira ni mchezo wa waraha sana. Napocheza nasikia vizuri sana kwangu hiyo ndo nacheza sana napia. Napenda kucheza mpira wa kupiga kwa mgu sa zingine kama mchezo wa mpira wa kikapu. Siwezi kucheza ama sina uwanja wa kuchezea.

Napenda wanyama watulivu, wasiyokuwa na si wachafu kama paka, kwa kuwa paka ni mnyama msafi, na pia ni mtulivu, na pia mnyama anajua anajua kutembea, na pia maringo zake, napenda sana paka, kwangu napenda sana paka, mnyama akiwa mchafu simpendi, mnyama akiwa msafi, napenda sana mnyama huyo kama paka.

Kujitunza nafanya mambo mengi ya kwanza kuoga mara mbili kwa siku. Kupiga mswaki kila napoamuka. Kuchana nywele napoamka na ama nitapoenda pahali. Na pia kusafisha nyumba, kuosha nguo zangu kila wiki. Kusafisha nyumba, kupiga deki, kupiga deki, kila wakati. Ama napokuwa na uchafu kuangalia kupiga nguo zangu pasi. Ili ziwe sawa, ziwe safi na ziwe laini.

Hekima nazo nimejifunza maishani ni kwamba nafaa kuheshimu kila mtu uwe mdogo wangu, uwe mkuba wangu, ama uwe sawasawa na mimi, rika yangu. Na pia kitu ya pili nafaa niwe naongea na watu kwa upole na kwa nisikuwe naongea watu kwa ukali kwa kuwa upole inasaidia kila wakati. Na pia nisikue na tamaa ya pesa sana kwa kuwa pesa ni shetani na nikitamani pesa sana, nitajisahau na nitafanya mambo nisiyotaka kufanya.

Napenda kupiga picha sana sana ninapota kuwa na kumbu kumbu za zile tukio ama yaliyojiri. Na pia napenda kupiga picha kama ni siku yangu kubwa kama siku ya kupata taji ama siku ya siku yangu ya kuzaliwa siku yangu nikiwa na mpenzi wangu pia napiga picha na pia kama nataka nikumbuke hayo yanayofanyika wakati huu.

Naam nikiwa mdogo, nitulikuwa tukienda ziwa, tukienda mtoni, kuchotamaji, kuosha nguo, kupigambizi, kwa hivyo nimewai kutembelea mto, mto, mara mingi sana, si mara moja, si mara mbili, mara mingi sana, hivyo tuksenda kuoga, kupiga mbizi, na hivyo pia kuosha nguo, ama kuoshavyombo, tukiwa wadogo, kwangu nisha tembelea mto.

Napenda mwezi wa tano sana kwa mwaka na pia mwezi wa pili kwa mwaka miezi miwili hayo nayapenda sana kwa kuwa mwezi wa tano ni mwezi wangu wa kuzaliwa. Na kwangu mwezi wa kuzaliwa ni mwezi wakuwa na faida kwangu kuwa na furaha sana na mwongeza niumefika mwaka mwingine. Na pia mwezi wa pili hukuwa kuwa ni mwezi wa mpenzi wangu kuzaliwa. Na upenda sana pia mwezi huo kwamba inanipea fursa wakuwa kukumbuka ama kufikiria kuwa hiyo mwezi ni siku yangu ya mpenzi wangu kuzaliwa.

Natumia kompyuta kuandika vitu vyangu vya kila siku, na pia natumia kompyuta kwa kuwasiliana na marafiki zangu, wazazi na mpenzi wangu. Na pia natumia kompyuta kwa kueka vile nataka kufanya badae ama kufanya sasa hivi.

Ningependa ama ningetaka kufikia katika lengo ya mkubwa wa kampuni kama mkubwa wa kampuni kila mtu akitaka kitu ama kila mtu akitaka kuongelea kitu kuhusu kampuni anakuja kwangu. Na pia ningetaka kuwa mwenye kampuni mingi si kampuni moja si mbili si tatu. Kwa hivyo nitakuwa na uwezo wa kusaidia watu na pia wa kuandikisha watu kazi.

Sipendi kuogelea kwa kuwa kwanza, sijui kuogelea, ya pili naogopa maji, maji mengi. Ile unapoogelea, ili ya kukufaa baharini ama unapoogelea kukufaa pahali pale. Sipendi na pia naogopa. Kuogelea, kwangu ni ngumu kukua inahitaji mambo mengi, inahitaji ujuzi mwingi. Kwa hivo sipendi kuogelea.

Mafanikio nayothamini kazini ni kwa kufanya vitu kwa jumla. Ama kufanya vitu kwa pamoja hiyo mafanikio ndio nayapenda sana kazini. Na pia kutoweka vitu kufanya baadaye hiyo kufanya vitu kama ni kitu ya kufanya leo ifanywe leo kama ni ya kesho ifanywe kesho. Hivyo ndio mafanikio chanya ya kibinafsi nayathamini kazini. Na pia hiyo watu kuheshimiana ama watu kuto tofautiana. Unapo ufanyama, kuwelezea vitu, ata ka kampuni ama kazi, ikaongeze.

Ningependa sana kuenda vacation na familia yangu. Iyo kuenda kutembea, kuenda baharini, kuenda pwani hivo. Kukula vyakula vipya. Kuona mambo mapya, kuona mandhari mapya na hivo. Kutembea, tembea, kupanda milima na mabonde. Kuendesha meli. Na pia mambo mingi haya, mambo ni mengi. Mambo mingi haya ningependa sana kufanya na pamoja mimi na pamoja na familia yangu.

Nalinda vitisho vya mtandao kwa kuchagua yale nayotaka kuoana mtandaoni. Na pia napochagua nayaona mtandaoni. Na pia nisikuwe nafuata mtandao bila kuwa na utafiti wa sawa. Kwa kuwa unapofuata vitu bila kuoana kama ni ukweli ama si ukweli. Utakuwa unadanganywa na pia utakuwa ukifanya vitu bila kupendezwa ama kuchukizwa nazo.

Nashambulia mabadiliko kazini kwa kuyakubali kwamba kuna mabadiliko na pia watu pia wanafaa wabadilike kitu ya kwanza jambo la pili unapokuwa na mabadiliko kazini nataka niyajue ama nielezewe. Ni yipi ama ni nini hiyo yameongezwa ama yametolewa wa awali. Na hivyo mimi hushughulikia sana ama kutambua sana mabadiliko.